Leo ningependa kuzungumuza kwa kina kuhusu mchazaji bora wa mpira wa kikapu kuwahi kutokea ambaye ni Michael Jordan, Jeffrey Jordan, anaye julikana sana kama MJ. Nitakuwa mahususi kabisa kwa sababu ukubwa wake hauko kwenye umarufu tu, bali, kwenye kile alicho fanya ndani na nje ya uwanja. Michael Jordan alizaliwa tarehe kumi na saba Februari mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na tatu huko Brooklyn, New York. Lakini alikulia North Carolina. Alianza kung'ara akiwa chuo kikuu cha University of North Carolina ambapo alifunga mpira wa ushindi katika finali ya NCAA mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na mbili. Huo ulikuwa mwanzo wa safari ya kipikee kabisa. Alipoingia NBA mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na nne, alichaguliwa na Chicago Bulls, timu ambayo baadae angeibadilisha kabisa historia yake. Kile kilichomtofautisha Michael Jordan na wachezaji wengine wengi ni mchanganyiko wa kipaji cha asili, nidhamu na ushindani wa hali ya juu. Jordan hakuwa tu mchezaji mwenye uwezo wakufunga pointi. Alikuwa mchezaji aliyependa kushinda kwa gharama yoyote. Alikuwa na kasi, uwezo wa kuruka wa ajabu, udhibiti wa mpira wa kiwango cha juu, na uwezo wa kufunga pointi katika hali ngumu sana ndio maana alipata jina la utani ya Jordan. Kwa takwimu, Michael Jordan alikuwa mashine ya mafanikio. Alishinda mataji sita ya NBA na Chicago Bulls. Hii ni kati ya mwaka elfu moja na mia tisa na tisini na moja na elfu moja na mia tisa na tisini na tatu na elfu moja na mia tisa na tisini na sita na elfu moja na mia tisa na tisini na nane. Na katika kila fainali aliyoshiriki, hakuwahi kupoteza hata moja. Zaidi ya hilo, alichaguliwa kuwa MVP wa finali mara sita, akionyesha kuwa alikuwa bora zaidi pale palipo hitajika zaidi. Hakuwa mchezaji wa kawaida wa msimu. Alikuwa mchezaji wa nyakati za shinikizo. Jordan pia alishinda tuzo ya MVP wa NBA mara tano. Na alikuwa mfuqngaji bora wa ligi mara kumi. Hii inaonyesha uthabiti wake kwa muda mrefu. Haku ng'ara kwa msimu mmoja au miwili tu alitawala NBA kwa zaidi ya mwongo mmoja. Ulinzi wake pia ulikuwa wa kiwango cha juu alichaguliwa kwenye NBA All Defensive First Team mara tisa. Kitu ambacho wachezaji wengi wa kushambulia hushindwa kufanya. Lakini Michael Jordan hakuwa takwimu tu, athari yake kiakili ilikuwa kubwa sana. Alikuwa mchezaji ambaye aliwaogopesha wapinzani hata kabla ya mchezo kuanza. Wachezaji wengi walikiri kuwa walishapoteza kiakili walipokutuna naye. Jordan alikuwa na tabia kuinua kiwango chake katika dakika za mwisho. Kile kinacho itwa clutch moments. Mpira wa mwisho. Mchezaji ukiwa mgumu. Jordan alikuwa. Jordan ndiye alikuwa akipewa mpira. Na mara ya nyingi alikuwa akitimiza. Mfano maarufu ni The Flu Game. Mwaka wa elfu moja na mia tisa na tisini na saba ambapo Jordan alicheza akiwa mgonjwa sana katika finali za NBA Dhidi ya Utah Jazz, na bado akafunga pointi thelathini na nane. Akiongoza timu yake kushinda. Tukio hilo linaonyesha moyo wake wa ushindani na kujitolea. Hakutafuta visingizio, alitafuta ushindi. Nje ya uwanja, Michael Jordan alibadilisha mpira wa kikapu kuwa utamaduni wa kimataifa. Kupitia chapa ya Air Jordan alibadilisha kabisa mahusiano kati ya michezo, mitindo na biashara. Kabla yake, viatu vya michezo havikuwa sehemu kubwa ya utambulisho wa kijamii. Baada yake, mpira wa kikapu ukawa lugha ya dunia nzima. NBA ilikuwa kimataifa kwa kasi kubwa kutokana na mvuto wake. Muhimu zaidi, Jordan aliweka kigezo cha ubora, aliwafundisha vizazi vilivyo fuata, akiwemo Kobe Bryant, Lebron James na wengine kwamba kipaji pekee hakitoshi bila bidii, nidhamu na nia ya kushinda. Wengi wao walimkubali.